Mimi ndoto yangu kubwa kazi ninayofanya mambo ya maapartment, mahoteli, nyumba za kupanga ndoto yangu naamini kuwa na hotel yangu, au nikuwe na nyumba za kupanga. Kwa sababu mimi napenda hii mambo ya kutafuta wateja, kuweka ndani, watu wa kulala, nini, hotel business management, real estate, ndio mambo yangu.